Laa hasha sivai miwani kwa sababu sinatatizo lolote la macho lakini najua wale ambao wanatumia miwani saa zingine naeza tumia zile za kuzuia jua kuingia katika macho lakini si sana sana kwa sababu maramingi huwa sitembei ndo maana siwezi zitumia kwa muda huo.

Uzoe wangu wa kazi ambayo nimejifundisha sana na zaidi sana nile wakutumia mawasiliano katika njia nzuri na pia njia kutatua migogoro na maswala ambayo yana chipuka katika kazi ili kuhakikisha kwamba kazi yangu inendilea vizuri au kampuni yangu inendilea na kuimarika vizuri katika uhusiano kajidi yangu na wafanyikazi wangu au na wale pia ambao tunafanya kazi na hao ama pia wale wateja ambao wanao kuja kutafuta bidhaa zetu ama kushirikiana nasi.

Zangu naunda nikitumia njia za mtandao, kuna zile za Microsoft kule, naenda kuzitumia kuziandika kule, kama vile Word, kuna zile Excel sheet pale, na jaribu kuzitumia kwa hali nzuri sana, kuandika ripoti, ili ikaweze kukaa nadhifu na yenye kusomeka kwenye kampuni.